Ninapopokea wafanyakazi wapya kwanza nawakaribisha kwa heshima na ukarimu ili wajisikie salama na kuthaminiwa tangu siku ya kwanza. Najitambulisha vizuri na kuwaeleza kwa ufupi kuhusu taasisi, utamaduni wa kazi na maadili tunayofuata. Kisha nawalekeza mazingira ya kazi nawaonyesha ofisi, vitengo muhimu na kuwatambulisha kwa wenzao ili wajisikie sehemu ya timu mapema. Natoa pia maelekezo wazi kuhusu majukumu yao, matarajio na kanuni za kazi. Ninawahimiza waulize maswali bila woga na kuwaeleza kuwa msaada upo wakati wowote wanapohitaji. Mara nyingi namteua mtu wa kuwasaidia kwa kipindi cha mwanzo ili kuwasaidia kuzoea kazi haraka. Kwa kifupi, nalenga kuwajengea imani, uwazi na mazingira rafiki. Kwa sababu, mwanzo mzuri huweka msingi wa utendaji mzuri wa kazi badaye.

Kwa sasa, sina mnyama ninayemfuga, lakini ningependa kufuga mbwa. Ningemchagua mbwa kwa sababu ni mnyama mwenye uaminifu mkubwa, mlinzi mzuri na rafiki wa karibu wa binadamu. Ningempa makazi salama na safi, chakula bora na maji ya kutosha kila siku. Pia ningehakikisha anapata mazoezi, chanjo kwa wakati na matibabu anapohitaji ili andelee kuwa na afya njema. Zaidi ya yote ningempa upendo na muda kwa sababu ninaamini mnyama anapojaliwa na kupewa uangalizi huwa rafiki wa kweli na sehemu ya familia.

Kihistoria ningependa sana kutembelea Zanzibar, Stone Town. Ni enyewe ni historia ndefu na tajiri. Ni kichanganya tamaduni za kia Afrika, Kiarabu, Kihindi na Ulaya. Majengo yake yakale, milango ya mbao iliyo chongwa, na barabara nyembamba zinaelezea hadithi za biashara ya bahari, ukoloni na ustaarabu wa kale. Ningependa pia kutembelea bagimoyo kwa sababu ilikuwa lango muimu la kibiashara na historia ya ukombozi na missionari. Kutembelea maeneo haya, kungekuwa fursa ya kujifuza historia kwa macho. Si kwa vitabu tu, na kwa ujumla, napenda maeneo yenye historia kwasababu yananisaidia kuelewa tulipotoka na kuthamini tulipo.

Napenda kujaribu teknolojia mpya. Nafurahia kujifunza jinsi teknolojia mpya inavyofanya kazi kwa namna inavyoweza kurahisisha maisha au kuboresha utendaji kazini. Kujaribu teknolojia mpya hunisaidia kuongeza ujuzi, kubaki na taarifa za kisasa na kuwa wazi kwa mabadiliko. Pia hunipa nafasi ya kufikiri kwa ubunifu na kuona fursa mpya. Hii, iwe ni katika kazi, biashara au maisha ya kila siku. Kwa kifupi, ninaona teknolojia mpya kama njia ya maendeleo na kujifunza endelevu.

Ninapofanya kazi kwa ushirikiano na wengine kwanza nahakikisha kuna mawasiliano ya wazi na ya heshima. Nawasikiliza wenzangu naheshimu mawazo yao na natoa maoni yangu kwa uwazi bila kupeza wengine. Ninajitahidi kuelewa malengo ya pamoja, ili kila mtu hajue tunakwenda wapi na jukumu lake ni lipi. Nakuwa tayari kusaidia pale inapohitajika na kushirikiana katika kutatua changamoto badala ya kulaumiana. Ninaheshimu tofauti za watu, mawazo, uzoefu na mitazamo kwa sababu, naamini tofauti hizo huongeza ubora wa matokeo ya kazi. Endapo kuna kutoelewana, nalitafuta suluhu kwa njia ya mazungumzo na si mgogoro. Kwa ujumla ninaamini ushirikiano mzuri unajengwa juu ya heshima, uwajibikaji na lengo la pamoja.

Ninapotaka kustarehe mara nyingi nachagua mambo yanayonitunza akili na mwili. Naweza kusikiliza muziki, ninaopenda, kusoma kitabu, kutazama filamu, au kipindi kitachonipa burudani bila kunichosha. Pia napenda kutembea au kukaa kimya kwa muda. Hasa sehemu zenye utulivu ili kupunguza mawazo ya kazi na majukumu. Wakati mwingine, kuongea na marafiki au watu wa karibu hunisaidia kupumzisha akili. Kwa kifupi, napenda starehe zinazonisaidia kupata utulivu, kurejesha nguvu na kujiandaa kuendelea na majukumu mengine.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni ukweli na uaminifu. Ninathamini watu wanaosema ukweli hata ikiwa ni changamoto. Kwa sababu inaweka misingi ya kuaminiana. Pia napenda heshima na adabu. Watu wanaoonyesha heshima kwa wengine na kusikiliza mawazo tofauti hufanya mawasiliano kuwa rahisi na mazuri. Zaidi, msukumo na mshikamano ni tabia nyingine ninayopenda. Watu waowahamashisha wengine kusaidiana na kushirikiana bila kujibizana huongeza morali na kufanya mazingira kuwa mazuri kwa kifupi napenda tabia zinazojenga tabia zinazojenga uhusiano wa kuaminiana heshima na mshikamano wa pamoja.

Napenda sana kutumia muda na familia yangu. Familia hunipa msaada wa kihisia, amani ya moyo, na hisia ya kuwa sehemu ya kitu cha maana. Kukaa na familia hunisaidia kupumzika, kushiriki mawazo na kujifunza kutokana na uzoefu wa kila mmoja. Napenda muda wa familia kwa sababu hunijenga kimaadili na kihisia na hunikumbusha umuhimu wa mshikamano na upendo. Hata kama ni mazungumzo ya kawida au kushiriki chakula. Muda huo hunipa furaha na nguvu yenye kuendeleza na majukumu mengine. Kwa kifupi muda wa familia ni muhimu sana kwangu na ninauthamini wa dhati.

Ninapopanga kazi ninazingatia kwanza uelewa na malengo na matokeo yanayotarajiwa. Nafahamu ni nini kinapaswa kufanikishwa na lini kinatakiwa kukamilika. Baada ya hapo, ninatathmini, raslimali na vikwazo. Kwa mfano muda, vifaa na watu wanaohusika. Hii unisaidia kupanga kazi kufanisi. Kisha nagawa kazi katika hatua ndogo. Nakipa kipaumbele kile kinachohitajika zaidi au cha haraka. Ili kuhakikisha kila hatua inakamilika bila kushinikiza mfumo mzima. Mara nyingi pia natumia kalenda, orodha ya kazi, au zana za kidijitali kupanga kazi ili nisipoteze muda na kuhakikisha kila kitu kinafuata ratiba. Kwa kifupi, ninapanga kazi kwa kuelewa malengo, kutathmini raslimali, kupanga hatua za kipaumbele na kutumia zana zinazofaa.

Jukumu ninalopenda zaidi ni lile linalonipa nafasi ya kushirikiana na wengine na kutumia ujuzi wangu kutatua changamoto. Napenda majukumu yanayohimiza kufikiria, kwa ubunifu, kupanga na kupata matokeo chanya. Pia napenda majukumu ambayo yanaonekana yenye maana, yani yanayosaidia timu, wateja au jami kwa ujumra. Hii hunipa msukumo na kurithika, zaidi kuliko kazi sio na athari yoyote. Kwa kifupi, napenda majukumu yenye changamoto, yenye maana na yanayongeza ujuzi wangu na wa wengine.

Napenda sana kula samaki, hasa pale panapopikwa kwa ladha ya asili au kwa njia zisizo nzito sana. Napenda samaki kwa sababu ni chanzo kizuri cha protini na madini muhimu yanayosaidia afya ya mwili na akili. Napenda samaki aliyeiva vizuri, sio mafuta sana na mara nyingine ikiwa na viungo vidogo vinavyoongeza ladha. Samaki pia hunipa hisia ya chakula kitamu na cha afya. Kwa kifupi, napenda kula samaki kwa ladha, afya na urahisi wake wakumeng'enya.

Napenda kuandika na kuongea lakini kwa matumizi tofauti tofauti. Kuandika kuna nisaidia kufikiria kwa kina, kupanga mawazo na kurekodi mawazo yangu kwa usahihi. Ni njia nzuri ya kufikiri kimkakati na kuwasilisha maoni bila shinikizo la papo papo. Kuongea hufanya iwe rahisi kuwasiliana kwa haraka, kushirikiana na wengine na kueleza hisia na maelezo kwa wazi. Ni njia nzuri ya kushirikiana na kupata mrejesho papo papo. Kwa kifupi, napenda kuandika kwa umakini na kuingia kwa wazi na kuchagua njia inayofaa kulingana na hali na lengo la mawasiliano.